Napenda chapati, napenda chai, napenda soda Napenda mchele kwa maana wali ya kuletea afya njema na kuletea nguvu hadi pia ugali ya kuboresha nguvu na kukuinua ukue na afya njema chapati yanifanya unashiba na unakuwa na afya mzuri.

Naliweka moyoni na kutokwambia mtu ama nakiandika kwenye kitabu ndo ni sije nikalisahau ama naandika pahali ama naambia rafiki wangu wakaribu ambaye haezi tangazia watu ambaye sio mdomo mingi kama watu wengine ambaye anaelewa maisha ya mtu.

Ndiyo ninaishi mahali nilipozaliwa, kwa kuwa Kila wakati ninapotoka nikienda shughuli zangu, kama vile shuleni na pengine popote, huwa tu bado narejea hapa hapa, hapa kwetu yaani hapa nyumbani na mara mingi nitapata kuwa na maliza muda wangu mwingi nikiwa huku nyumbani.